Napenda kutazama michezo kuliko kucheza Mimi hufurahia sana kufuatilia mechi Hasaa soka kwa sababu hunipa burudani na kunifanya nijisikie mwenye hamasa bila kuchoka sana kimwili kutazama michezo unipa nafsi ya kujifunza mbindu mbali mbali kufurahia ushindani na kusherehekea ushindi pamoja na wengine Hata hivyo ucheza michezo pale ni napo pata muda hasaa kwa ajili ya mazoezi ya mwili na afya lakini kwa ujumla mimi upata furaha zaidi ni kitazama michezo na kufuatilia kwa karibu.

Ndio Ninaifadhi kituja dhamani Mimi huona ni jambo muhimu sana kulinda vitu ambavyo Linamaana kubwa katika maisha yangu Iwe ni kwa dhamni ya pesa au kwa dhamni ya kisia Kitu cha dhamani kwangu kinaweza kuwa fedha nyaraka muhimu kama vyeti kitambulisho au hati za masomo pamoja na vifaa vya kielektroniki kama simu Kombyuta ambia vio na vio tumia kila siku mbali na hivyo, ninaifadhi pia vitu vya kiisia kama picha za kumbu kumbu, za wadi kutoka kwa watu ni naowajali, au vitu vinavyo ni kumbusha, mafanikio, hau watuwa muimu katika maisha yangu vitu hivi havina ata avinatamani ya pesa pekee, bali vinadhamani kubwa moyoni mwangu katika uifadi wa vitu hivi, mi uakikisha na viweka mali salama, kama vile kabatini, lenye kivuli, begi maalum au seemu ambayo si raisi kufikiwa na mtu asie usika. Pia miujiadhari kwa kuvifadhi kwamakini ili kueku kuepuka, kufipoteza au kuaribiwa.

Kinachonifanya nicheke ni mambo madogo ya kila siku mimi hucheka nikisikia mzaha mzuri hasa ule wa kawaida unayeeleweka kirahisi na unaohusiana na maisha ya kila siku pia hunifanya nicheke kuona watu wakicheza au kufanya kitu kwa furaha bila kujifanya kucheka na marafiki hunipa furaha kubwa sana mazungumzo ya kawaida kumbukumbu za zamani au visa vya kuchekesha tulivyopitia pamoja hunifanya nitabasamu na kucheka kwa dhati Wakati mwingine hata video fupi za kuchekesha au filamu za vichekesho hunifanya nicheke na kusahau mawazo mazito Kwa ujumla mimi hucheka pale ninapokuwa na amani ya moyo nikiwa huru na nikiwa karibu na watu wanaonifanya nijisikie vizuri.

Mimi Navyolea nywele zangu Mara moja hadi mbili kwa wiki kulingana na hali ya nywele na shuguli zinazo fanya nikiwa nimetoka kwenye kazi au shuguli zinazo nifanya nitoe jasho sana Mimi huongezo ueleaji ili nywele ziwe safi na zenye afya Pia mimi ujitahidi kutumia mafuta ya kirimu zinazo faa badaa ya kuolea nywele ili zizikuwe na zibaki laini zisikauke na zibaki laini Mimi holea nywele zangu kwa mpangilio mzuri ili ziwe nadhifu safi na zenye muonekano mzuri.

Mimi huhifadhi data yangu katika sehemu salama ili kuhakikisha haipotei wala kuharibiwa Kwanza mimi hutumia kifaa changu cha binafsi kama simu au kompyuta kuhifadhi data za kila siku kama picha, nyaraka na faili muhimu Pia mimi hutumia hifadhi ya mtandaoni cloud kama google drive au huduma nyingine zinazofanana kwa sababu hunipa uhakika wa kurejesha data endapo kifaa kitapotea au kuharibika Kwa data muhimu sana, mimi huweka nakala ya ziada kwenye kifaa nje kama flash au hard disk. Kwa jumla, mimi huona kuhifadhi data kwa njia zaidi ya moja ni muhimu kwa sababu hunipa usalama wa ubora zaidi.

Mimi hupata habari kutoka vianzo mbali mbali. iLi kuha kikisha ninapata taarifa sa hihi za wakati. Kwanza mi hutumia runinga na radio. Hasa kwa habari za kitaifa na kimataifa kwa sababu huwana taarifa. Zinazo ambati dhibitishwa na wataalam. Pia mi hupata habari kupitia mtandao kama vile tovuti za habari. Mitaandao ya kijamii na programu za simu. Hii hunisaidia kupata habari ya haraka hasa zinapotokea matukio mapya Hata hivyo mimi hujitahidi kuchuja habari na kuhakikisha chanzo nicha kuaminika kabla kuamini na kusambaza taarifa Mi hupata habari kupitia mazungumzo na watu wengine kama marafiki au wenzangu ambavyo hunisaidia kujua kinachoendelea katika jamii Mimi hupenda kupata habari kwa njia tofauti ili kuwa nauelewa mpana wa mambo ya nayo endelea.

Mimi napenda kusimamiwa kwa sababu hunisaidia kufanya kazi kwa mpangilio na wajibikaji zaidi. Nikiwa nasimamiwa mimi hupata mwelekeo wazi wa majukumu yangu. Malengo ninayotakiwa kufikia na mda wa kuyatekeleza. Hiyo hunisaidia kuepuka makosa na kuboresha utendaji wangu kazini. Kusimamiwa hunipa nafsi ya kujifunza na kukua sababu napata ushauri, marekebisho na marejesho kutoka kwa msimamizi wangu. Hata hiv mimi pia hujitahidi kuwa na uwajibikaji binafsi kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana vizuri na wengine Mimi huona kusimamiwa kama njia mzuri na kusaidia kuwa mfanyikazi bora na mwenye nidhamu.

Mi upenda utulivu wa maktaba, ni kitu chapekee kuhusu wa harufu ya vitabu ya zamani na wakimimia ule unafanya kufikiri kwa kina Mimi uwa anapenda kwenda maktaba angalau mara moja kwa wiki, nisehemu nzuri ya kuchaji, betri na kupata maarifa mapya bila fujo za mtandao.

Naeza sema mahusiano yangu na wasia wangu ni poa sana Twagawana vitu vingi tunafurai pamoja na mara nyingine tunakula vitu vizuri wote wasee wangu wanakuja kwangu wakihitaji ushauri au wakihitaji tu kupiga story nao wananiambia mambo yao na mimi nawambia yangu. Kwa vile naeza sema ni kama tu familia ambapo tunastarehe. Kushiriki katika michezo ya ubao Pia kushiriki katika chakula na kuulizana maswali na changamoto zinazotukumba na pia kusaidiana kutatua shida za kila mmoja wetu Naeza sema ni mahusiano mazuri sana.

Mimi napenda kupika sana. Kupika kwangu sio tu kazi ya kuandaa chakula bali ni burudani, ufundi na njia ya kujieleza. Mimi hupenda kujaribu mapishi tofauti kutoka sehemu mbalimbali. Kuanzia chakula cha utamaduni hadi kile cha kisasa Mimi napenda kuanzia na maandalizi ya chakula. Kupima viungo, kuchanganya harufu na kupanga vyakula vizuri kwenye sahani kinanifanya nijisikie kama msanii wakati mimi napika. Mara nyingi huwa na furaha sana kwani napata fursa ya kujenga kitu kinachowafurahisha wengine. Pia kupika kwangu ni njia ya kupumzika na kuondoa mawazo kwa sababu ninapopika, mawazo yangu yameelekea kwenye chakula na ubunifu wa ladha. Kupika kwangu ni zaidi ya kula chakula tu. Ni njia ya kujieleza, kushirikiana na wengine na kucheka furaha ndani ya nyumba.

Mimi hufanya mambo kadhaa kuhakikisha avya yangu iko nzuri Kwanza kabisa mimi uanza na lishe bora mimi nakula vyakula mbali mbali vinavyonipa nguvu na vitamini muhimu kama mboga za majani matunda protini kutoka kwenye samaki au nyama ndo na nafaka kamili Mimi hujaribu kuepuka vyakula virivyo jaa sukari nyingi na mafuta nyingi Mimi hushishugulisha na mazoezi Mara kwa mara, hii inaweza kuwa kutembea, kukimbia au kufanya mazoezi nyepesi nyumbani. Mimi najua kuwa mwili wenye nguvu, unasaidia akili kufanya kazi vizuri na unalinda afya ya moyo, misuli na mifupa. Mimi hufuata usingizi wa kutosha. Hupata usingizi mzuri kila siku hunisaidia kupona baadha ya shuguli za ziku na kufanya nijisikie nikiwa na nguvu na furaha. Pia mimi hufanya kila niifanyalo kuhakikisha ya kwamba sina mawazo. Hii huweza kuwa kusoma, kusikiliza mziki na kuandika na kufanya mazoezi.

Mimi ningependa kutembelea Greece Kwa vile ni muji ambao inaotamania sana ni nchi yenye historia ndefu na tajiri sana asaa katika ustaarabu wa kale Greece ndiyo chimbuko la demokrasia sanaa na michezo olimpiki ya zamani Mimi ningependa kuona kwa macho yangu maeneo marufu kama Acropolis ya Athens ambapo kuna hekalu la Parthenon na kujifunza zaidi kuhusu maisha wa griki wakale Pia ningependa kutembelea Delphi mahali palipo julikana sana kwa hikaru la Apollo na unabii wake katika historia pamoja na olimpia mahali palipo anzishwa michezo olimpiki ya kwanza kutembea kwenye maeneo haya kungefanya nijisikie kama nimerudi nyuma katika historia na kuelewa zaidi jinsi ustarabu wa binadamu ulivyokuwa Greece ina mchanganyiko mzuri wa utamaduni, chakula na mandhari ya kuvutia Kwa hivyo ningependa kutembelea Gracie.

Ndiyo, mimi ningependa kurudi ujana. Asa nikiangalia kuwa nina miaka 23. Bado niko kwenye hatua muhimu sana ya maisha. Ujana wangu ni kipindi changuvu. Ndoto na fursa nyingi. Hivyo kurudi nao kuishi kikamirifu, kipindi hiki, nijambo la dhamani kubwa kwangu. Nae umuri, kwa hi umuri, niko wakati wa kujitambua zaidi, kujua ninacho taka, ninacho kipenda na mwelekeo wa maisha yangu. Ningependa kurundi ujana ile nijifunze zaidi, kutokana na makosa madogo nilioyafanya. Nijipe nafsi ya kujaribu vitu vipya, bila uwoga, na nijenge msingi mara maisha, baadaya. Katika umuri huu ningependa kutumia ujana wangu vizuri kwa kuekeza kwenye afya, maarifa na mandeleo binafsi. Mimi najua kuwa muda huu haujirudii kiraisi. Hivyo ningependa kutumia kukuza vipaji vyangu, kujenga nidhamu na kufuata ndoto zangu za bidii. Kwangu mimi kurudi ujana sio tu kutamani zamani, bali ni kuthamini na kutumia vizuri umri nilio nao sasa. Kwa sababu miaka ya ishirini ya tatu ni mwanzo mzuri sana kujenga maisha inaoiwataka.

Ndiyo, mimi napenda hesabu kwa sababu nifanya nitumie akili kwa kina na kunisaidia kufikiri kwa mpanglio na mantiki. Mimi fraia kutatua matatizo ya hesabu kwani unipa changamoto na kunifanya nijisikie nimeridhika ninapopata jibu. Hesabu biyo unisaidia katika maisha ya kila siku kama kupanga pajeti hesabu mda au kufanya maamuzi saihi. Mimi naona hesabu sio namba tu bali ni njia ya kufundisha akili kuwa makini mvumilivu na mwenye nidhamu. Kupende hesabu kunasaidia kukuza uwezo wangu kufikiria na kutatua mawazo na changamoto za maisha.

Tukulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na umakini mkubwa. Kwanza, kabisa, mimi wasikiliza kwa makini wateja. Huhakikisha ninaelewa maitaji yao, matatizo yao, au kile wanacho taka kupata. Kusikiliza kwa makini kuna nisaidia kutoa huduma inayofaa na konyesha kwamba mimi ninaheshimu muda na hiisia zao. Pia mimi ufanya juhudi kutoa maelezo wazi na saa hii bila kuyazidisha au kupunguza umuhimu wa kile mteja anachohitaji Mimi hujaribu kuwa mwenye urahisi na mtulivu Hata pale mteja anapokuwa na malalamiko au mgogoro ili kuondoa hali ya msongo na kupata sulisho la amani Mimi hujaribu kutoa sulisho haraka la akina na kuhakikisha mteja anafurahia huduma aliyopewa Pia mi hujaribu kujenga uhusiano mzuri wa muda mrefu na wateja Mimi hushughulikia wateja kwa ustadi uvumilivu na moyo wa kuwasaidia ili niweze kuwa nao kwa siku pia sijazo.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi, asubuhi akili yangu huwa safi nikiwa na nguvu na umakini wa kufanya kazi bila kusita, ni wakati ambapo najisikia vipya baada ya usingizi mzuri. Hivyo ninaweza kupanga vipaumbele vyangu vizuri na kukamilisha kazi kwa ufanisi zaidi. Pia wakati wa asubuhi huwa naweza kushugulikia changamoto ngumu kwa urahisi zaidi kwa sababu mawazo yangu huwa makini na mtiririko wa kazi haujakatizwa. Mara nyingine napenda kutumia kipindi hiki kupanga ratiba ya siku kuandika mambo muhimu na kuanza kazi nzito mbazo zinahitaji umakini mkubwa. Hata hivyo mimi pia hufanya kazi vizuri katika majira jioni hasa kwa kazi zinazo hitaji ubunifu wakati huo akili yangu huwa huru napata nafsi ya kujaribu njia mpya za kutatua tatizo kuunda kitu mpya lakini saa mbadala au muhimu ni wakati wa asubuhi.

Naeza sema mi ufanya mambo kadhaa kulinda mazingira kwanza kabisa mimi ujaribu kupunguza taka kwa kuzipanga vizuri na kuzitupa kwenye sehemu zinazofaa Pia mimi upenda kurisaiko vitu ambavyo vinaweza tumika tena kwa mara ya pili kama vile vitu za plastiki chupa sa glesi yu upunguza uchafu na kuokoa rasili mali Pia mimi ujaribu kuebuka kutumia bidhaa za plastiki sisizo itajika na baada yake kutumia chupa za maji sinazo weza kutumika tena mifuko ya kitambaa na vyombo vilivyo bora kwa mazingira inasaidia kufpunguza uchavu wa plastiki unaoathiri viumbe vya mazingira Mimi uchagua kutumia nishati kwa busara kuwasha taa na vifaa fya umeme pale panapo itajika tu kutumia umeme wajua pale inapo wezekana na kujaribu kupunguza matumizi ya mafuta yanaochafua hewa. Pia mimi uchishughulisha na kuzalisha mimea na kuifadhi mazingila asili. Kupanda mithi, kulima bustani ndogo na kuifadhi maji ni njia nyingine ya kulinda mazingira. Emi na ezi sema uchukua tuwa zili zofaa.

Ndiyo, mimi nafanya kazi ya ushirikiano na wengine Mara kwa mara, mimi naona kwa kushirikiana ni muhimu sana ili kufanikisha kazi kwa ufanizi na kuunda mahusiano mazuri Wakati wa kazi ya pamoja, mimi ujaribu kusikiliza mawazo wa kila mmoja na kuhakikisha ya kwamba kila mhusika na dhaminiwa Pia mimi ufanya kazi ya pamoja kwa kubadilichana wazo na kusaidiana Kwani kushirikiana kuna leta suluhisho bora kuliko kufanya kazi pekee yangu Mimi pia ujua umuhimu wa kushugulikia tafautiza maoni kwa heshima na kuzingatia nguvu na udhaifu wa kila mtu ili kazi iwe rahisi na yenyema fanikio Mimi ujaribu kuwa mwenye motisha na msaada kwa wenzangu nikiwa na moyo wa kusaidia pale mtu anapohitaji mzaada na eza sema mimi ushirikiana na wengine kwa heshima na kuha kikisha ya kwamba kila moja anadhaminiwa.

Naeza sema kifaa changu huwa hukicharge mara mbili kwa siku kutegemea na kazi ambayo nayofanya na kifaa hicho. Kama inaeza kuwa kazi za siku zimekua mingi katika mtandao wa simu Mimi naeza sema baada ya ile moto niliocharge jioni, kwa asubuhi saa nne utakuwa umeisha. Kwa hivyo kwa muda katika masaa ya saa tano nitakuwa nimecharge tena kifaa changu kukitumia. Naeza sema nacharge mara mbili kwa siku.

Ndio, mimi huvaa saa na imekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku.Navaa saa si kwa ajili ta kuangalia muda tu bali pia kwa sababu inanisaidia kupanga shughuli zangu vizuri Ninapokuwa na saa mkononi, mimi huwa makini zaidi na muda. Najua lini nianze kazi, lini nipumzike na lini nifanye mambo binafsi.Mi hupenda kuvaa saa ninapo kuwa kazini au nikitoka nje kwa shughuli muhimu.Inanipa hisia ya nidhamu na uwajibikaji.Pia saa inanisaidia kuepuka kutoa simu kila mara kuangalia muda, Kwa upande mwingine naweza sema, mimi huchagua saa inayopendana, inayoendana na mavazi yangu Kuna siku mimi huvaa saa ya kawaida tu na kuna siku maalum, mimi huvaa saa yenye mwonekano wa kifahari zaidi Hata kama teknolojia imeendelea na watu wengi hutumia simu kuangalia muda, mimi bado navaa saa.

Mimi ujilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuchukua tahadhari mbalimbali katika matumizi yangu ya kila siku ya teknolojia Naeza sema mimi utumia nenosiri mara kwa kauti zangu zote nenosiri langu huwa na mchanganyiko wa erufi kubwa na ndogo namba na alama maalumu. Na mimi epuka kutumia nenosiri moja kwa kaunti nyingi Pia naeza sema mimi huwa makini sana na viungo vyabarua ninazopokea. Kwa ujumbe unaonekana wakushangaza au unatokana kwa mtu ni siyemfamu, mimi sifungui wala kubofya kiungo chochote. Mimi hujaribu kuthibitisha chanzo kwanza kwa sababu unajua vitisho vingi vya mtandao uanza kwa njia ya ulagai. Mimi uahakikisha vifaa vyangu vina programu za usalamu. Kama antivirus, zinazo boreshwa mara kwa mara. Mimi pia usahisha mfumo wa simu au kompyuta yangu pindi masahisho ya anapo toka. Naeza sema, mimi uwa mwangalifu na tarifa binafsi ninazo shiriki mtandaoni. Sielezi sana mambo kana kwamba namba ya kitamulisho, taarifa za benki au mahali nilipo kwa watu au tuvuti zisizo aminika.

Ndio, mimi napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanipa fursa ya kujifunza na kupanua uelewa wangu. Kila teknolojia mpya ninapokutana nayo, mimi huwa na hamu ya kujua inafanya aje kazi, inarahisisha aje maisha, na ina faida gani katika shughuli za kila siku. Hali hiyo hunifanya nijisikie kama ninasonga mbele wakati badala kakubaki nyuma na wakati. Mimu hupenda kujaribu teknolojia mpya hasa pale ninapoona inaweza kunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi au kuokoa muda. Kwa mfano programu mpya, simu au vifaa vya kidigitali, hufanya niwe na shauku ya kugundua vipengele vipya na mbinu bora za matumizi. Hata kama wakati mwingine teknolojia mpya inaweza kuwa na changamoto mwanzoni, mimi huchukulia kama nafsi ya kujifunza kitu kipya. Naeza sema ninaamini kwamba kujaribu teknolojia mpya hunisaidia kuwa mwenye ubunifu na mawazo mapana. Inafanya niwe tayari kukubali mabadilikio na kuenda na na maendeleo ya dunia ya sasa.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mkulima hodari anayejitegemea na anayefanikiwa kwa juhudi zake mwenyewe mimi naota kuwa mkulima ambaye anaelewa kilimo cha kisasa, cha jadi kwa pamoja anayejua lini apande, nini apande na jinsi kutumia rasilimali kwa busara ili kupata mavuno bora. Katika ndoto yangu mimi ni mkulima ninayetumia maarifa na teknolojia kuboresha uzalishaji Natumia mbegu bora, mbolea sahihi na mbinu za umwagiliaji zinazookoa maji Mimi hujifunza kila mara kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, ili nijue jinsi ya kubadiliana kukabiliana nayo bila kuathiri uzalishaji wangu Lengo langu si kulima kwa mazoea tu, bali kulima kwa akili na mipango Zaidi ya hayo mimi naota kuwa mkulima ambaye anajitoshelesha na pia anachangia jamii. Nataka kusaidia kuhakikisha kuna chakula cha kutosha, kuunda ajira na kuhamashisha vijana kuona kilimo kuwa fursa bora ya maendeleo.

Ninapo taka kustaheye, mimi uchangua kufanya mambo yanaonipa utulivu wakili na mwili. Mara nyingi mimi upenda kutafta muda wakuwa peke yangu kidogo ili nijitenganishe na kelele na mawazo ya kazi. Naweza kukaa mbali tulivu ni pumue kwa kina na nijipe muda wakutulia. Mara nyingi mimi hupenda kusikiliza mziki ninaopenda, unizaidia kubadilisha hisia, punguza mawazo na kunifanya nijisikie mwepesi moyoni. Kulingana na hali yangu ninaweza kusikiliza mziki mwenye mdundo wakunipa furaha. Naeza sema natembea kufanya mazoezi mepesi, kutembea unizaidia kufungua mawazo, kufuraha mazingira na kuondo ujovu wa siku. Wakati mwingine mimi utumia muda huo kufikiria malengo yangu au tu kufurahia kimya Kuna nyakati mimi uchagua kutazama filamu au kusoma kitu kinachofutia, hiyo uzaidia kuondoa mawazo kwenye matatizo ya kila siku na kunifanya mimi kustarehe.

Mimi najikinga na jua kali kwa kuchukua dhadhari mbalimbali ili kulinda afya yangu. Kwanza mimi ujitahidi kuepuka jua kali sana hasa kati ya saa tano asubui hadi saa kumi jioni. Kwa sababu ndio wakati jua ni kali zaidi. Mimi ufaa mavazi yanaofaa kama kofia, nguo nyepezi, zenye mikono mirefu na rangi zizizo futajono joto sana. Mavasi hayo hunisaidia kupunguza joto mwilini na pia kuilinda ngozi dhidhi ya mwanga mkali wa jua Mimi hunywa maji ya kutosha mara kwa mara kuepuka upungufu wa maji mwilini jua kali husababisha mtu kutokwa na jasho sana kunywa maji hunisaidia kubaki mwenye nguvu na mwenye afya kama ipo mimi hutumia pia krimu ya kujikinga kama vile sunscreen.

Mimi utumia kusafiri kwa mguu kila siku na imekua sehemu ya maisha yangu ya kawaida kutembea unisaidia kufika ninapokwenda bila gharama na pia unipa nafsi ya kufanya mazoezi ya mwili Ninapokwenda kazini na kwenye shughuli za karibu mi utembea kwa mguu Kwa vile maali napofanya kazi ni maali ambapo siwezi kukwatembea kupanda gari Kwa hivyo mimi utembea kwa miguu Pia hii kutembea kwa mguu unaeza sema Licha ya kuwa pahali ambapo naenda kazi ni pahali pakaribu kutembea kumefanya mimi kutulia wakati mwingine mi utumia muda huo kupanga siku yangu au kutafakari mambo muhimu ya maisha Pia ninapokuwa njiani kwa mguu Mimi upata fursa ya kuwasalimia watu kuona mazingira yao yanayonizunguka na kujihisi katika sehemu ya jamii.

Kwa lengo la mapumziko kazini, mimi hulichukulia kama kupumzisha mwili na akili niweze kuendelea kufanya kazi vizuri Lengo langu si munda wanyewe, bali liwe pumziko yanao nisaidia kufanikisha Wakati wa mapumziko, mimi hufanya kupunguza uchovu, kurejesha nguvu, kutuliza mawazo na kujiandaa upya mapumziko hunisaidia kuwepuka kufanya kazi na kuwa na msongo wa makosa Hata kama ni mapumziko mafupi yananipa ututuivu na nguvu mpya Lengo hili ndio lengo ninalo la muda mrefu katika kazi yangu.

Mimi napenda kuwa mahali ambapo palivyo tulivu na penye amani, mahali ambapo ninaweza kujisikia huru na mwenye utulivu wa akili. Ninapendelea mazingira yasio na kelele mingi, kwa sababu hunisaidia kusikia vizuri na kupumzika bila msongo. Mahali kama hapo hunifanya nijisikie salama na mwenye raha. Pia mimi napenda kuwa mahali penye mazingira ya asili kama miti, hewa safi, au maeneo ya wazi. Kuwa karibu na mazingira asili hunipa hisia ya faraja na kunifanya nijisikie mwenye nguvu mpya nikiwa mahali penye kijani mimi hupata nafsi ya kutafakari kupanga mawazo na kufurahia kimya. Naeza sema pia napenda mahali palipo na watu wachache ninaowaelewa. Si lazima iwe pekee yangu kabisa bali niwe na watu wanaonipa amani na mazungumzo mazuri mahali penye heshima, kuelewana pia hunifanya nijisikie vyema nyumbani.